Ndiyo, napenda kutembea mstuni, nikiona kila aina ya mimea, ndege, kusikia sauti zao, na pia kujifunza mambo mapya na kuona wanyama wa porini pia. Nijambo ambalo pia nilakupendeza na kufurahisha, na pia kupitiliza muda.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwani historia inatukumbusha mambo mengi, pia inaelimisha, na pia inatuwezesha kugundua ujuzi wa kale ambao una manufaa mengi sana kwa siku za sasa na hata teknolojia zijazo.

Ndio, vitu vya dhamani ni vya pia vya kuhifadhi ambavyo vinaweza vikatumika kwa malengo na matumizi ya muda wa baadae. Ama vile, kitu cha dhamani pia naweza nikakitumia kwa manufaa yangu.

Ninabaadhi ya mifereji mingi ambazo ninazifuata. Kama kwa mfano, Steve Harvey kwenye kipindi chake cha maarufu kwa familia, kwa family feud. Nafuatilia pia Trevor Noah, ni mchekeshaji ama muigizaji mzuri sana na pia ni mtangazaji. Nafuatilia pia umaarufu wa Tanzania kwa burudani na habari ambayo inaandaliwa na Millard Ayo. Upande mwingine pia Oprah Winfrey kwa kipindi chake cha talk show legend na za maridi mketema kwenye kipindi chake kile nichamahojiano.

Inategemea kwa sababu kuna kazi ambazo, kuna badhi ya kazi ambazo unaweza ukafanya peke yako. Hila, pia kuna namna kazi nyinginezo ambazo unaweza ukafanya na wengine. Hata hivyo, kazi ya kufanya peke yako inamanufaa kwa mpande moja kwa sababu unakuwa makini sana. Pia kazi kufanya kazi na wengine, pia inamanufaa yake kwa sababu kuna kule usiano na kutegemeana kwenye fikra na ujuzi ambapo unaleta matokeo ya kufipendeza.

Ama kwa kweli, kuna baadhi ya makampuni makubwa sana yanayoaminika katika teknolojia kama vile Google, Apple, Microsoft, Amazon, OpenAI, Tesla, na Samsung. Ila, kampuni ambayo ninaiamini sana ni kampuni ya Microsoft. Inabuni programu kwa Windows na Office, pia iko mbele katika AI ama akili mnemba, cloud computing na hata gaming.

Na sehemu nyingi sana ambazo ningependa kutembea, kama vile Paris, mujiwa mapensi na sana, Suisi, mandhari ya enye milima na barafu, ningependa pia kutembea Dubai, kuona mijengo ya mirefu ya kisasa na maendeleo ya teknolojia, na zanzibar kuona fukue mzuri na istoria ya Stone Town. Eila kwa jumla, mimi hutembea sana serengeti kwa sababu napendelea kuona wanyama waporini kwa karibu.

Napenda sana kukaa na marafiki zangu na tukiwa pamoja, huwa tunajihusisha katika kupiga story na kucheka kwa pamoja. Kwa wakati mwingine, huwa tunaangalia au kucheza michezo. Wakati mwingine, tunasikiliza muziki ama tunaenda kujisherehesha kwenye events. Na pia tunatembelea sehemu mpya hata hivyo pia tunajifunza au kujadili mawazo mapya. Kwa kawaida urafiki mzuri ni ule wa kufurahia, kusaidiana na kuwa wazi kwa kila mmoja.

Napenda wanyama wambao wana hisia za kibinadamu, kama vile mbwa au paka. Ngawaje mbwa nampenda sana sababu ni mnyama ambaye ana upole wake. Na pia, anahisia za urafiki sana wakaribu na wakuliwaza mwanadamu.

Jambo ambalo nalipenda sana na ni muhimu kwa dini ni kuwa na upendo na huruma. Kama kwa mfano kuwapenda watu wengine, unakuwa na moyo wa kusamehe, kusaidia wenye uhitaji na kuishi kwa amani. Hata hivyo, maadili mema kwa kusema kweli, kuheshimu watu na kuepuka kuwadhuru wengine. Hayo ni mambo yanayoweza kuleta jamii yenye imani bila kujali tofauti za imani.

Mazingira ya kazi huwa mazuri, pale ambapo, kuna pia usafi na kuboresha mazingira ya kimwili bora. Mahusiano mema katika kazi, kati ya wafanyikazi, wanapoheshimiana, na hata wale walioviwango vya juu. Kua na uongozi bora, kwa mfano, uwazi katika maamuzi na mawasiliano na kutambua wafanyikazi wanapofanya vizuri. Hata hivyo fursa na kukuza uwezo kwenye mafunzo na kuelimisha uendelevu na kupata changamoto za kuimarisha ujuzi na la mwisho hali ya kihisia na motivishaji na kuwa na usawa na haki.

Napenda aina za filamu nyingi sana. Ama kwa mfano, napenda filamu za drama, napenda filamu za comedy au za vichekesho, napenda filamu za matembezi ya kuangalia mazingira au ukipenda adventure, na pia napenda filamu za science fiction. Hizi filamu zote nazioenda kwa sababu zina nichanganya hisia burudani na ni changamoto kwenye akili.

Sehemu za historia ningependa kutembelea ni kwa sababu ningependa maeneo yenye hadhi ya kima taifa na hadithi za kuvutia. Kama kwa mfano the pyramids za Misri au pyramids of Giza, zina maajabu yake ya kale kwenye ujenzi wakihistoria yake. Ningependa pia kutembelea the Kolesa mroma kusi kwa ile kumbu kumbu ya sanaa pia. Ningependa kutembelea the Great Wall of China kwa sababu kwa kihistoria ina alama ya uvumbuzi na ulinzi wa karne nyingi sana. Hata hivyo ningependa kushuka Afrika pia kutembelea Zanzibar kwa historia ya biashara ya watumwa alafu. Pia nisiposahau ningependa kutembelea machuru mashupishu, mji kwenye mji wa Peru, kwa sababu ni mji wa kale ambao uliosalia kwa ajabu yake.

Kumbukumbu ninayo nzuri ya shule, ni kucheka na mrafiki darasani, kushiriki michezo ya mipira, ni kushindana mashindano ya shule, na walimu walio fundisha kwa moyo ilileta furaha ya maisha ya utotoni kwenye shule.

Ndiyo, natumia teknolojia sauti kwa sababu ni rahisi, ni rahisi kwa kwenye utumia jiwake, pia inaraisisha kusikiliza habari wakati wa kufanya kazi nyingine, pia inafanya mawasiliano ya mashini na kibina damu kuwa ya asili za.

Hali ya hewa ni nayoipenda, ni hali ya jua la wastan na upepo mwafaka kwa sababu inafaa kushuguli nje inavutia na inafanya kila kitu kuwa raisi kama kwamfano, kutembea, kucheza au kupumzika.

Kabla ya kulala, mimi husoma vitabu au hadithi, naandika kumbukumbu au mawazo ya siku, pia nafanya mazoezi ya kupumua au kutulia, na kunywa kikombe cha chai cha moto, na pia nazuia skrini kabla ya kulala ili usingizi uwe mzuri.